Mimi napenda kuandika. Napenda kuandika kwa sababu, kwa mfano, wakati ninaposoma, ninapoandika zile vitu ambavyo nasoma kwa ufupi, akili yangu itakumbuka hivyo vitu nilivyoandika. Hivyo, akili yangu inapiga picha hizo points na kuziweka kwenye akili. Kuandika pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati niko na msongo wa mawazo, ninaandika kwenye kitabu changu cha siri, mawazo ambayo yananisumbua, na mwishowe ninahisi uzito huo wa msongo wa maisha unanipungukia. Kuandika ni muhimu sana kwa mtu ambaye anayehitaji kusaidika kwa kiafya cha akili.

Mara mingi natumia programu kwenye simu yangu ama kwenye kompyuta yangu. Programu ambazo mimi hutumia sana kwa kompyuta yangu ni programu kama vile chrome na pia gmail programu hizo mimi huzitumia kwa kufanya utafiti iyo ingine natumia kwa kutuma barua pepe. Kuna programu nyingi pia kwenye simu yangu kwenye kompyuta yangu ambazo mimi hutumia kwa kila siku kama vile word na pia zinginezo. Kwa simu yangu natumia programu kama vile WhatsApp na zinginezo kwa mawasiliano ya kawaida na wenzangu kazini na pia familia yangu. Programu hizi zote ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku.

Mimi napenda kutazama michezo ya olimpiki, sana sana michezo ya wakimbizi. Michezo hii naipenda inafanya nione bidii ambayo hao wakimbiaji huweka kwenye hio michezo mimi nina kumbukumbu moja ya mchezaji moja anayeitwa Eliud Kipchoge ambaye alishinda mbio ya elfu mbili ishirini huko Tokyo. Mbio hiyo ilikuwa ya kufana kwani nilanzia mwanzo na mbaka mwisho wakati huyo mchezaji aliposhinda. Ningependa kwenda siku moja kuhudhuria mchezo hiyo na kutazama huyo mchezaji ninayempenda Eliud Kipchoge. Ninapo ona Eliud Kipchoge akitembea ama akikimbia ninahisi vizuri sana na najivunia kwa sababu anatoka inchi niliozaliwa. Elliot Kipchoge ni mchezaji mwenye bidii na mwenye kujituma sana.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kuhakikisha kwamba kuna mikutano sana sana kila wakati. Hii inafanya tuwe na uhusiano mzuri na pia kuweza kujuana. Pia nahakikisha kwamba timu yetu kila mtu anaelewa maono yetu. Nahakikisha kwamba kila mtu anapoelewa maono kumaanisha faida na kutenda kazi kutakuwa kwenye paa. Wakati wote ninafanya kazi na timu ya mbali, mawasiliano huwa kwenye WhatsApp na mikutano huwa kwenye Skype ama mikutano ya moja kwa moja pia hukua kwenye WhatsApp. Nawasiliana na hawa kikundi kwenye email ya gmail na pia nawasiliana wao kwa WhatsApp ambayo hutengenezwa kikundi cha kazini.

Nimewahi kuwa kwenye mashindano. Mashindano haya ilikuwa ya mbio, ya mita mia moja. Mashindano haya nilishindana huko chuo kikuu. Mashindano haya nilikuwa nimefanya mazoezi sana kwa muda, wa miezi mbili. Wakati mashindano hayo yalikuja, nilikuwa tayari. Wakati tulipoenda kushindana, wakimbiaji wenzangu pia walikuwa wamejitayarisha na sikufikiria kwamba wanaweza kukimbia hivyo walivyokimbia. Wakati kipenga kilipigwa na tukaanza kukimbia, wachezaji wenzangu walikimbia kwa kasi sana. Niling'ang'ania na kutia bidii ili niweze kuwafikia, na nilifanya kazi yangu kwa bidii na ujasiri sana. Lakini walinipita kama wawili hivi na hivyo nilikuwa nambari tatu. Nilifurahia kwa ushindi huo ambao nilikuwa nimung'ang'ania kwa hali na mali.

Ndiyo, mimi nimewahi kutembelea ziwa. Ziwa ambalo nimewahi kutembelea ni ziwa la Lake Victoria. Ziwa hii liko magharibi mwa nchi ya Kenya. Ziwa hili linapakana na Uganda, Tanzania na Kenya. Ziwa hii ni ziwa la maji safi. Na ndani ya hili ziwa lina wanyama au samaki wa aina nyingi sana. Lakini samaki ambaye ninampenda kutoka kwa hili ziwa ni samaki wa aina ya tilapia. Samaki huyu ni mtamu sana na ana mafuta yanayosaidia akili kwa watoto na kila mmoja. Ziwa hili ni safi sana na ziwa hili husaidia sana kwa kuleta pesa kwenye economy ya hizo nchi. Ziwa hii inafanya kazi kwa kuleta watalii, uvuvi wa samaki na vinginevyo.